Naam, nimewai kwenda kwenye tamasha la mziki hasa wakati wakukaribisha mwaka mpya na nimeenda nikiwa na marafiki wangu si mara moja wala mara mbili kwa sababu huwa inaniburudisha na kunituliza moyo kila wakati ninaapozuru maeneo haya.

Napenda chai, chai ni kinywaji ambayo inahusisha maziwa na maji na majani vikiwekwa pamoja hivyo ni viungo vya kupikia chai kwa hivyo wakati ninakunywa ikiwa moto huwa inanipa joto mwilini kwa hivyo wakati wa baridi ni muhimu.

Kabla sijatoka kuwa nyumba, huwa na hakikisha kuwa, nimepaka krimu wambayo ina nikinga na miale ya juwa. Krimu hii huwa naipaka kwenye uso wangu na hivyo ina nizuia juwa kali au madhara ya juwa kali.